Kwa kweli kabisa mimi napenda sana wanyama, kwa sababu kila mmoja anasifa na mvuto wake wa kipekee. Wanyama hunipafuraha na kunifanya nihisi ukaribu na asili, na asili yaki. Miongoni mwa wanyama ninao wapenda zaidi ni mbwa. Napenda uaminifu wao na jinsi wanavyo weza kuwa marafiki, wa karibu, wa binadamu. Pia napenda paka utulivu wao na tabia ya kujitegemea hunifanya ni wa heshimu zaidi. Kwa sababu paka anaweza kukuonyesha na anaweza kukuambia kama kuna hatari yoyote. Pengine nyoka, amemuona nyoka atapambana na yule nyoka mpaka amuue. Na mara mingi paka huwa ni moja wapo wa wanyama mbao wanapendwa sana na watu hasa huwa wanatumiwa kwa nyumba kama watoto wa dogo. Na paka mara nyingi husaidia hata kama amefunzwa mafunzo, anaweza nusa chakula na kajua hiki chakula ni kibaya, ama kizuri, kama kina sumu utaona anakikataa na anakipiga, pengine kinamwagika chini. Paka ni wanyama ambao ni wazuri sana hata huwa wanamaliza panya kwa nyumba ambapo hawezi kuacha panya akapita mbele yako ama akachezea nyuma yako. Atakuwa anawaua moja kwa moja anawala kama hata kuwa nawala, anawaua alafu anenda kuwa tupa nje. Napenda sana farasi kwa sababu ya mguvu na uzuri waki. Kuwaona wa kikimbia hunipa hisia ya uhuru na amani kwa sababu farasi mara mingi huwa wanatumika katika michezo, tofauti tofauti, pengine wanacheza michezo wa mpira wa farasi ambapo. Uko na farasi na ukona kijiti kwa mkono unakimbia ukicheza ule mpira na hata farasi wanatumika kwa mashindano ambapo watu huwa wanakimbia kutumia zile farasi wanashindano. Wajue ni farasi wa nani anambio kuliko wa mwingine. Na farasi pia ni moja wapo ya wanyama ambao wanatumika na ni bei ghali sana kwa magoma za watu kama pengine umaridadi. Na uwe inasaidia sana, ukitaka kuona kitu maridadi kwa boma, unatumia farasi. Ukitaka kwenda starehe zozote pengine kuzunguka shamba lako kubwa. Ujue ni nini kinaendelea kwa shamba lako unakalia tu yule farasi na anaanza kukuzungusha kwa shamba lako na mbio ama anakuwa anakuzungusha pole pole. Mimi niko na mapenzi makubwa sana na farasi kwa sababu ni moja wapo wa wanyama ambao ni wanyama wa kipekee wenye huwa wanavutia watalia, hatu wengi, wakija kwa boma lako, wanakua metulia pale, wakikua metulia pale. Watalii wakija watakuwa napandia wakitaka kuzunguka pengine shamba yako ama kijiji. Pia mimi na mpenda na wapenda ngombe sana kwa sababu ni sehemu muhimu ya maisha yangu wamekuwa wakinitolea maziwa kwa wingi, mimi mwenye ni mfugaji wa ngombe ni mefuga ngombe wengi na kila asubuhi huwa na kuwa na uwezo wa kupata karibu lita mia mbili ya maziwa ambapo huwa nauza na jioni napata kama lita mia moja ishirini mpaka mia moja hamsini ya maziwa. Imeniwezeshe sana kukuza mapato yangu kwa sababu hakuna siku nimekosa pesa nikisema kupata pesa ni vigumu niko na ngombe ambao nawakamua na wale ngombe ni wazuri sana, wenyewe wanajilisha, wanajinunulia chakula kupitia maziwa yake, wanajijengea nyumba kupitia chakula yake, wanarekebisha mahali popote ambapo ni pabaya kwa jumba zao kupitia maziwa ambaye na uza. Nahata kando na hayo, ndama ambazo wa na uzia watu wanapokuja kuzinunua kwa sababu ni aina ya ng'ombe ambao wako na maziwa mengi sano na watu wanafizia hata wengi wanakuja wanataka wanunue kwa ajili yao pia kufuga wapate maziwa mengi. Kando na hayo yote mimi mwenyewe ni mfugaji wa kondo na wapenda kondo kwa sababu ya upole wao na kondoo huwa ni watulivu sana, hawakuli chakula kingi, kondoo huwa wanakula chakula chache sana wameshiba na huwezi kuwa na kzai mingi halafu kondo kitu kingine huwa wanazaana kwa haraka sana. Unapo wafuga baada ya mwaka moja kama nimeweka kondoo mia moja na stukia niko na kondoo karibu mia tatu kwa sababu wanazaana kwa haraka sana. Mwaka kwenda kuisha, nimewauza kondoo wengi kwa sababu wanazana kwa haraka na wana nisaidia kupata mapato.

Kwa kweli, ninapotazama mandhari kutoka dirishani mwangu nahisi utulivu unaokaribishwa na ile kibaridi na hata muonekano unaonifanya nipumue kwa kina na kutulia mawazoni. Asubuhi mwanga wa jua uingia kwa upole kupitia dirisha, ukiangaza kila kitu kwa rangi ya dhahabu. Mwanga huu hunipa mwanzo mzuri wa siku. Inje naona miti ya kijani ikitingishika, taratibu kwa upepo, mwanana, majani yake utoa, sauti laini, inayofanana na muziki wa asili, alafu vile naona zile miti ya asili, jinsi zimepandwa na zimekaa miaka mingi, huwa najihisi, kwanza miti ambazo ziko na matawi kama ya kamba ikitoa ile sauti yake unaezadhani ni wimbo fulani unaimbwa wa kiasili. Ndege uruka ruka kutoka tawi moja, hadi jingine, wakitoa milio ya kupendeza sauti zao unifanya nihisi, uhai wa mazingira yanayonizunguka, haswa ile miti ya kiasili ambayo iko pale nje ndege, wanaipenda sana wakiruka kutoka tawi moja, hadi nyingine. Wakati mwingine naona watu wakipita barabarani kwa shughuli zao za kila siku mwendo wao unikumbusha mzunguko wa maisha unao endelea bila kusimama. Ambapo ninapo simama pale nje nikitumia dirisha naona jinsi wanavyo tembea kwa haraka kwa sababu naishi tu karibu na mji wakielekea kazini. Magari yanayopita husikika kwa umbali bila kuharibu utulivu wa mandhari ni kelele nyepesi zinazoonyesha kuwa eneo lina uhai na limetulia tuli. Pia hua naona mchana jua linapokuwa kali rangi za mazingira uonekana uazi zaidi kijani cha miti na baluu ya anga uni hujitokeza kwa uzuri. Nina waangalia watoto wakicheza kwa mbali huja furaha moyoni kicheko chao uleta hisia ya matumaini na maisha mapya kwa sababu ninapo ona watoto wanakimbia barabarani, wakielekea shuleni, wengine wakicheza kando kando ya barabara ambayo ni kubwa na ni pana wengine wakiwa pale kwa miti wakiwachunga pengine wanyama kama kondoo, huwa najihisi vizuri sana. Kuna bustani ndogo ilio karibu, yenye maua ya rangi mbali mbali, maua hayo hunipa hisia ya uzuri na uangalizi wa asili. Kwa sababu huwa yananukia vizuri sana, hata wanaona harufu ingine, inapita kwa dirisha yangu inangia kwa nyumba ya maua yanapo kwa yanaota alafu pengine nyuki wanapokuwa wanatua yale maua huwa yanatoa harufu nzuri sana ya kiasili wakati wa alasiri kivuli cha miti ujitanua, taratibu mwanga unabadilika na kuleta hali ya utulivu zaidi mara nyingine mawingu meupe hupita angani kwa mwendo wa pole pole. Kuyaangalia unifanya nihisi kama muda unasimama kidogo wakati wa mvua mandhari ubadilika kabisa ardhi unukia vizuri na matone ya mvua uleta uhai mpya ambapo utasikia ile harufu ya mchanga ambao pengine mvua haijakuwa ikinyesha kwa muda mrefu lakini matone ya mvua yakaamukia ule mchanga unahisi ni kama ule mchanga ungeenda kuuchukua na ule. Mvua ikinyesha majani uonekana kungaa mandhari hiyo unifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Jioni inapoanza anga hubadilika rangi na kuwa ya mchanga wa na waridi ni wakati ninapopenda sana kutazama dirishani. Jua linapotua mwanga wake wa mwisho huacha alama nzuri angani mandhari hiyo unipa amani ya ndani. Usiku napoingia taa za nyumba na barabara uwaka pole pole. Mwanga huo huleta mwonekano wa kuvutia na kuni kunifanya hata nitulie moyo kwa sababu unaona ni kama nchi inabadilika.